Je, umewahi kulima ndiyo? Nimewahi kulima mara nyingi. Kama kulima, kuna kulima na kupalilia. Nimehai lima na kupalilia kulima ni vile kulima sehemu ambayo hakuna kitu imewahi pandwa. Halafu baadae unakuja kupalilia after kupanda mimea zako, unakuja kupalilia. Zote bado ni ukulima. Kwa hivyo nimelima mara nyingi sana.

Unatumia muda wako wa bure vipi? Muda wangu wa bure mimi husoma vitabu mara nyingine mimi hupiga gumzo na marafiki. Mara nyingine mimi husoma kupitia kwa njia ya simu ama kompyuta. Mara nyingine mimi huenda zoezi. Kwa hivyo, vitu ninavyofanya kwa muda nisiokuwa na kazi ni mingi sana. Mara nyingine naeza amua nisafishe nyumba mzima kote kila mahali kwa maana hizo masaa zingine huwa sipati wakati mzuri, sipati muda mzuri wa kusafisha nyumba yangu.

Lengo nimekuwa nao kwa muda mrefu kazini ni kuleta wafanya kazi pamoja na kupendana. Kufleta wafanyikazi pamoja ili wajue umuhimu wa kufanya kazi kwa kundi, kufanya kazi kwa pamoja, tuwache chuki, ushirikina, kutopendana. Yaani tupendane na tufanye kazi pamoja ili wote tuwe na tuwe na mapendeleo tuweze kupeleka kampuni mbele na mbele zaidi.

Je, unapenda kula popcorn? La, hapana. Sipendi kula popcorn kwa sababu naamini kuwa popcorn ni chakula cha watoto. Ya pili, popcorn haishibishi. Maana yake sioni, sijai vutiwa. Ama sijai ona haja ya kula popcorn kwa maana. Sioni kama, sipendi kabisa, sipendi kula popcorn.

Niambie katika, niambie kuhusu filamu yako unayoipenda zaidi. Filamu yangu ninayoipenda zaidi ni drama. Napenda kushiriki drama kwa sababu linaburudisha na linafurahisha. Mara yangu ya kwanza kutazama ilikuwa katika shule ya upili. Na hii shule, wenye walileta drama ilikuwa kundi fulani, walio kuwa wanajiita aliwa. Ndiyo ningependa kuiona tena kwa sababu wanajua kuigiza na linaridhisha.

Kazi gani unayoithamini zaidi? Kazi ninayoithamini ni kazi ya uaskari. Kwa sababu mimi huvutiwa sana na sare zao rasmi wanapokua katika mikutano rasmi za kazi. Napenda kazi ya uaskari kwa sababu ningependa sana kulinda nchi yangu nami pia nikuwe shujaa kwa kulinda nchi.

Unapenda kucheza au kutazama michezo. Ndio napenda kucheza na pia napenda kutazama michezo. Napenda kucheza ili niwe na ujuzi zaidi. Na pia napenda kutazama michezo ili nijifunze ujuzi kutoka kwa wengine. Nijue jinsi ambavyo wengine wana uhodari ama ushujaa katika uchezaji.

Je, unapenda kupika? Ndiyo. Kupika ni mojawapo wa vitu ambavyo mimi hupenda kufanya sana. Napenda kupika ili nijifunze, nijue kupika vyakula vya kila aina. Alafu pia, napenda kupika ili familia yangu, washerehekee, na wapende jinsi nilivyopika. Napenda kupika kwa sababu mama yangu mzazi pia alikuwa na uhodari wa upishi. Sasa ni kama ni kitu ya ukoo.

Unafanya nini wakati wa wasiwasi? Wakati wa wasiwasi, mimi hutuliza mwili kwa kusikiza muziki, kwa kufanya zoezi. Wakati mwingine, mimi hutoka kutembea, kusalimiana ama kuonana na watu wakutoka nchi.

Jinsi ninavyo saidia jamii nasaidia jamii kwa kujenga kanisa na kuchimba visima ambavyo inasaidia watu wanakijiji kupata maji kwa urahisi.

Vitu ninavyo fanya kulinda mazingira. Nafanya baadhi ya vitu kulinda mazingira kama vile kupanda miti, kutunza mimea, kulinda wanyama pori, na pia kuhakikisha ama kuwapea wanyama pori maji, kuwapea chakula vitu kama kuku, ngombe, vifugo vya nyumbani. Hivyo vyote ni kulinda mazingira.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kule kuongea kwa sauti, kutumia lugha ya upole na pia kuwa na uwezo wa kutokwaza mtu unapoongea kazini. Ju huo unaezaleta mvurutano na hasira na hiyo itafanya kazi kutoendelea vizuri.

Unataka kufikia wapi katika kazi yako, nataka kufaulu, nataka kutimiza ndoto yangu kutoka utotoni, nataka kufanya kazi kwa bidii, ili niweze kuwa shujaa, ili nchi yangu iweze kunitambulisha kama shujaa katika kazi ninayoifanya.

Mandharo kutoka dirishani mwangu ni, nikitazama nje naweza kuona majengo, naweza kuona mti, na pia kuna barabara. Wakati napenda kutazama nje, mwa dirishani mwangu ni wakati wa asubuhi, ninapoamka, ili niweze kuona miti, na vidudu, napenda kutazama nje wakati wa asubuhi ju, usiku kuna giza. Kinachobadilika kutokana na misimu ni miti kuna zingine hupoteza matawi na kuna zingine matawi zihubaki vile vile. Sasa nikitazama nje najua kana kweli Mungu alifanya kazi ya ajabu, kazi isiyoeleweka, kazi ambayo mwanadamu wa kawaida hawezi akaielewa.

Unafanya mazoezi ya mwili kwa mara ngapi? Nafanya mazoezi ya mwili kwa mara moja kwa siku, mida ya saa kumi, baada ya kazi, baada ya shule. Ili niweze kutuliza akili na mwili. Kwa hivyo mimi hufanya zoezi mara moja kwa siku mida ya jioni.

Unapenda kucheza mchezo gani? Napenda kucheza mchezo wa kuigiza kwa sababu inanipa furaha moyoni na pia inaburudisha watu wengi. Na pia kwa siku hizi mchezo wa kuigiza imeajiri watu wengi inafanya, inawezesha watu wengi kupata mapato ya kila siku.

Unaenda maktabani mara ngapi? Kwa siku, tuseme kama naweza enda maktabani mara moja kwa siku kwa sababu wa kushikana, kwa sababu nikona ratiba ambayo imeshikana. Sasa naweza pata tu muda wa kuenda maktabani mara moja na hiyo kwa katikati ya masaa mawili au matatu kwa siku.